Ninakipawa cha kuandika na kuwasiliana vizuri na watu. Napenda kushiriki mawazo yangu, kupitia maandishi na mazungumzo na mara nyingi watu husema nina uwezo wa kueleza mambo kwa uwazi. Pia napenda kujifunza vitu vipya vinavyonisaidia kukuza kipawa changu na kuwasaidia wingine.

Ninajihisi tathmini za kazi ni muhimu kwa sababu zinanisaidia kuelewa nguvu zangu na maneno ninayohitaji kuboresha. Nazichukulia kama fursa ya kujifunza kukua kitaaluma na kuboresha utendaji wangu kazini. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuwa na changamoto naamini maoni yanayotolewa hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwaheshimu, kuwasikiliza na kuwapa usaidizi wanapohitaji. Hua nawapongeza wanapofanya kazi vizuri na kuwahimiza wasikate tamaa wanapokumbana na changamoto. Pia hujitahidi kushirikiana nao kwa karibu ili tujenge mazingira chanya ya kazi na kufikia malengo yetu kwa pamoja.

Ninahisi ninahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda wa mawasiliano ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi ingawa ninahitaji kutimiza majukumu yangu kwa wakati naamini kuboresha ujuzi huu kutanisaidia kupanga kazi yangu vizuri. Kushirikiana vyema na wengine na kufikia matokeo bora zaidi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi wangu, kupata uzoefu zaidi na kuchukua majukumu makubwa yanayochangia maendeleo ya taasisi ninayofanyia kazini. Ninatamani kuwa mtaalamu na anayeheshimika katika eneo langu la kazi na kutoa mchango chanya kwa timu na jamii kwa ujumla.

Napenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu hunifanya niwe na afya njema, hunifundisha ushirikiano wa timu na hunipa furaha ninapocheza na wengine. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujenga nidhamu katika maisha yangu ya kila siku.

Ninajitahidi kuweka afya yangu mzuri kwa kula chakula chenye lishe bora, kufanya mazoezi mara kwa mara na kuhakikisha napata muda, wa kutosha, wa kupumzika, pia hunywa maji ya kutosha na kuepuka tabia zinazoweza kuathiri afya yangu ili kuishi maisha yenye nguvu na ustawi mzuri.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu hunilinda dhidi ya jua na baridi na pia hunipanua mtindo wangu wa mavazi. Kuvaa kofia pia hunifanya nijisikie vizuri na kuonyesha hisia za ubunifu na ladha yangu binafsi.

Kila siku ni natumia zana za dijiti kama simu ya mkononi, kompyuta na mtandao wa interneti. Pia ni natumia programu za mawasiliano kama barua pepe, wasapu na zoom ili kushirikiana na wenzangu. Zanaa hizi unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana kwa urahisi na wengine.

Ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa badala ya ile ya plastiki kuepuka vyekula na vinywaji vinavyotumika mara moja na kuchukua vyombo vinavyoweza kutumika tena. Pia huwahimiza wenzangu na familia yangu kufanya vivyo hivyo ili kulinda mazingira na kupunguza mchafuzi wa plastiki.